Ndiyo, napenda sana kupika. Si kwa sababu ni lazima tu, bali kwa sababu kupika ni ubunifu. Unaweza kuchanganya viungo, kujaribu mapishi mapya na kuona matokeo mazuri yanapokuwa tayari. Napenda zaidi kupika chakula cha nyumbani, kilicho rahisi lakini kitamu, kama pasta au saladi zenye viungo nyingi.

Ninaposhugulikia wateja, napendelea kuwa mkweli, mpole na kusikiliza kwa makini. Kwanza, nasikiliza kilicho tatizo au ombilao bila kukata mdomo. Kisha najaribu kuelewa hisia zao, na kile wanachohitaji kweli. Baada ya hapo, ninafafanua suluhisho kwa uwazi. Nikihakikisha, hawapotezi muda na wanahisi kuthaminiwa.